Wakati wa jua kali, napenda kupunguza mwendo wa maisha kwa makusudi. Nafungua dirisha nakaa sehemu yenye kivuli nikiwa na maji baridi karibu. Halafu nafanya kitu kisicho na presha kama kusikiliza sauti za nje au kuandika mawazo bila mpango. Sipendi kupambana na jua. Naliruhusu lipite. Huo ndiyo wakati ninajifunza kusikiliza mwili wangu zaidi kuliko radhima jua kali hunifundisha kuwa si kila saa ya kukimbia ingine ni ya kupumua na kuwa tu.